Kwa kweli wazee wangu wamekuwa ni watu wa muhimu sana kule nymbani ni wazee ambao wamenilea kwa mahusiano mazuri na ninapokuwa na husiano nzuri na wazee wangu ambapo kila mara walikuwa nanielekeza, wananionya, wananifunza na hata kukaa hapa duniani hao ndio wamekuwa kila hatua wananionyesha jinsi ya kutembea, jinsi ya kufanya vitu. Haswa nikikumbuka babangu, alikuwa ananiita kila mara, baada ya kufanya kazini, alikuwa ananihadithia jinsi, walikuwa wanafanya juhudi na bidii kuhakikisha wanaishi maisha ambayo ni bora. Na si hivyo tu bali alikuwa ananieleza jinsi ya mtu unatakana aishi na majirani wenzake. Kwa sababu ujirani ni mtu ambaye huwa muhimu sana maishani. Na kukuwa na husiano mzuri na majirani ni moja wapo ya kitu ambacho kina kusaidia katika kufanikiwa maishani haswa alikuwa ananiambia ni vizuri kukaa na majirani kujadiliana pamoja nao. Kujua mahali ambapo pengine shida iko kutatua kwa urafiki. Tusiwe watu ambao tunakurupuka tu na kwanza pengine kutusiana na majirani. Ama kuongeleshana ni kama watu ambao hatuwezi saidiana kwa lolote. Mzee wangu alikuwa anani funza vitu vingi ambavyo kila hatua nilivyo kuwa nikipata ilikuwa ni mahusia ya kipekee ambayo yamenisaidia maishini mwangu nakumbuka siku moja aliniita akaniambia kama unataka kufanikiwa kwa maisha ni lazima uwe mtu wa kuchunga muda na hata si mzee wangu pekee yake bali wazee wote ambao nimeketi nao wamekuwa wakiniambia jinsi maisha inatakikana uya kumbatie na furaha na ujue kwamba hapa duniani hakuna kitu ambacho kina kuja bure ila nilazima ukifanyie kazi. Wakati mwingine nilikuwa na kaa na wazee ambapo walikuwa wananielimisha jinsi ya kufanya biashara ambapo walikuwa wananiita wakiniuliza kijana baada ya kumaliza shule unataka kufanya nini. Kama hakuna kazi tunataka tukusaidie jinsi ya kujikimu kimaisha ambapo enyewe walinianzishia biashara wananionyesha, wananipeleka mahali ambapo vitu vinanunuliwa naenda pamoja nao wananiambia hapa ndipo utakuwa unakuja kuchukua alafu unakuja unauza huku sasa utakuwa napata hiyo faida na ukipata hiyo faida unaendeleza biashara yako na mara mingi wamekuwa wakinipa ushauri ambapo ushauri wa hao wazee kwa hakika umenisaidia pakubwa maishani mwangu. Nakumbuka wazee siku ingine wakaniita walikuwa nataka kunielekeza jinsi ya kuishi haya maisha vizuri ambapo nakumbuka mzee moja mwenye hekima na busara alikuwa ananiambia haya maisha usiwe mtu ambao unakimbia mbio bali kwa mtu mwaminifu na ufanye vitu zako kwa utaratibu na usiwe mtu ambaye unadanganya watu wengine ama unawanyanganya watu wengine kwa sababu pengine hawajiwezi ama wewe ni mjanja kuwaliko. Kama wataka kufaulu kwa hii maisha ni lazima ukuwe mwaminifu. Mtu ambaye unachunga vitu za watu wengine kwa uwaminifu. Na hata wakikutendea mema wewe nawe warudishe na mema usiwe ni mtu wa ku rudisha mema na mabaya ama mabaya kwa mema. Hapo ndipo niligundua kumbe wazee waliishi kwa hekima na busara na wakaishi miaka mingi sana bila kukosana na wenzao na hata maishani mwao hapa kukuwa na doa hata kidogo. Na kuna siku moja ambapo nilikuwa kwa kikao cha wazee ambapo walikuwa na suluhisha matatizo kakimbilia kwa wazee angalau waweze kumsaidia kutatua hilo kosa kwa sababu walikuwa wamekosana na bibi yake. Vile wazee walimuita, wakamuketisha chini, wakamuongelesha, niliona busara pekee yake kwa sababu kwanzia hiyo siku yule kijana aongeleshwa kwa kikao na wazee ambacho nilikuwa ndani mwake, maisha yake, yalirudi mazuri na hata familia yake kana wiri vizuri. Kumbe kuna vitu vingi ambavyo wazee wamevipitia yenye sisi hatujui na nilikuwa najufunza hatua kwa hatua wakifanya, wakisuluhisha hilo tatizo, wakikuwa kwenye hiyo kesi nilikuwa nasikiza mustari baada ya mwingine, mpaka nikaelewa kumilu.

Huwa naimiza ushirikiano wa timu kwa kuweka malengo ya kila mtu kwa pamoja, kuhakikisha kila mtu anaelewa malengo ya timu nzima na anafanya kazi kuhakikisha, anafikia ama wote tunafikia yale malengo ambayo tumeweka. Mara mingi timu pengine uwe nafanya vizuri kwa kufuatilia vile watu wameketi pamoja, wameweka malengo yao pamoja, wanafanya kazi kwa pamoja. Na wanahakikisha kila kitu ambacho wanafanya ni kushirikiana kuhakikisha yale malengo yanatimia na wanafikia pengine ndoto yao ambayo walikuwa wameweka kwa muda mrefu. Kitu kingine ni kuhakikisha migogoro inapozua ama inapotokea katika timu inashugulikiwa kwa wakati ufahao. Migogoro mara mingi huwa inakuja kama pengine timu hazi, watu wa timu hawaelewani ama watu wanakuwa na pengine maoni tofauti tofauti ambayo ni kinyume ya moja na mwingine. Lakini sasa yale yakitokea kama ile migogoro huwa inashughulikiwa mara moja kuhakikisha hakuna kitu chochote ambacho kinapinga ama kinaenda kinyume na malengo ya ile team. Alafu mara mingi kuhakikisha kila mtu ambaye ako kwa timu anaelewa ni nini pengine wanataka maishani mwao kufanikiwa kwa kutokua na migawanyiko na kwa kutokua pengine mambo ya kusikiza watu wa nje ama kusikia maoni ya watu wengine kando na wa timu. Kila mara ni lazima kila mtu ajue kufanikisha maendeleo na kufanikisha shughuli za timu nzima. Ni lazima kukuja pamoja na kuelewana jinsi ya alafu lingine kila mara huwa na wasiliana na wenzangu na nawaelekeza. Kwa mfano mzuri ambao unawekwa na kiongozi ambaye ana linda ama kiongozi ambayo anaongoza kila timu huwa ni kitu cha maana sana. Sasa kukuwa mfano mwema na mfano unaoigwa na wana timu wengine huwa inasaidia pakubwa katika kuendesha shuguli za timu na hizo shuguli kufanikiwa. Na mara mingi watu wamekuwa wakikeuka wakisema pengine kama kiongozi ni mbaya ataendesha timu yake mrama. Na ni kweli kabisa kiongozi akiwa mbaya kwa hakika hakuna mafanikio ambayo huwa yanatokea kwa ile timu. Lakini kiongozi akikuwa na malengo na shabaha na maono mazuri ya timu kwa hakika. Wanatimu wengine wanafuata na wanafikia malengo yao alafu kingine ni kuhakikisha nashirikisha kila mtu kwa timu atoe maoni ambayo ni mazuri tuweke pamoja yale maoni na tuamue kwa muamko mmoja tunaenda kufanya hivi na kila mtu akiafikia muamko mmoja na tuwe na maoni moja hakuna vile mtu yeyote anaweza kuja akatu pengine kurudisha nyuma kwa sababu hapo na hapo twajua tunaenda kufanikisha shughuli zetu na malengo yetu na maono yetu yanaenda kupata jawabu nzuri alafu mara mingi huwa naelekeza wana timu wenzangu. Ni vyema sana kuhakikisha kila mmoja wetu ako na imani na kiongozi wake na kuhakikisha kila mmoja wetu anajua kuwa lazima tufanikiwe kwa pamoja. Na yale mafanikio si ya mtu mmoja ila ni kwa juhudi na bidii ambazo tunafanya kwa pamoja kuhakikisha timu yetu inafanikiwa pakubwa na mara mingi nimekuwa nikiona haya yanafanikiwa ambapo wanatimu, wanaketi pamoja, wanajadiliana, ni yepi tutafanya ni majukumu gani huenda yalitulemea, ndiposa, tukafeli sasa hivi tunaenda kuketi pamoja kuhakikisha yale yote ambayo tunaenda kufanya yanatusaidia kuibuka washindi na nimeona mara mingi tukifanya hivyo kwa hakika tunaibuka washindi kwa sababu hakuna chochote ambacho hakiwezekani kama umeweka wazo pamoja ni kweli kabisa imetusaidia pakubwa sana.

Mimi huwa napenda joto sana kwa sababu mara mingi nimekuwa nikiishi sehemu za joto na kwa hakika joto huwa inasaidia katika mimea kukua haraka alafu inasaidia kupunguza magonjwa mengi ambayo huwa yanatatiza watu pengine wakati ya baridi halafu joto liko na faida zake. Hautakuwa unatumia pengine fedha mingi kununua pengine mablanketi mazito mazito ama hautakuwa unatumia fedha mingi kununua pengine vitu ambavyo vinasaidia kuleta joto. Na mara mingi nimeona imekua ikisaidia haswa kwa upande wa ukulima kwa sababu ukipanda kama mmea unakua kwa haraka sana na mimea huwa inapenda joto ndiposa iweze kwa haraka sana. Kama sehemu ambazo tunafanya ukulima, joto imetusaidia kuhakikisha ya kuwa, tunakua watu wa kwanza kuvuna na tunapanda pengine kila mwaka mara mbili ama tatu kwa sababu ya joto jingi. Na hiyo joto imetusaidia katika kupunguza hasara mingi ambayo tulikuwa tunashuhudia pale nyuma, hasara ya kutokuwa na chakula cha kutosha, hasara ya kutokuwa pengine tunajikimu vizuri kwa kuwalisha watu wetu. Na hilo limetusaidia pakubwa kuona yakua tunaendesha mambo yetu vizuri sana. Na kwa kweli joto ni moja wapo ya vitu muhimu ambavyo vinahitajika kwa mwili. Hata nimeona mara mingi, nikija, pengine nikienda kufanya zoezi, alafu nioge, kidogo joto itakuwa imeshaingia. Joto inakufanya unakuwa mchangamufu kwa sababu kila mara hautakuwa na uoga pengine ya kufanya shughuli zako pengine kuosha nguo kuoga na hata kwenda kuogelea kwa sababu ya ubaridi wa maji. Lakini maji ambapo tuko ni joto sasa watu kwenda kuogelea wana furahia. Na wanaburudika sana kwa sababu hakuna hiyo baridi ambayo pengine wanaogopa itawalemea halafu tena joto inasaidia pakubwa sana katika wakulima ambao wanafuga wanyama na wanyama ambao wanatoa maziwa mengi huwa wanakaa kwa joto. Ndio wasikue pengine na yale matatizo ya kutokula vizuri kwa sababu ya baridi, kutolala vizuri kwa sababu ya baridi na kutotoa maziwa mengi kwa sababu ya baridi. Nimeona ngombe wale ambao wanatoa maziwa mengi, huwa wanakaa kwa joto. Na hiyo joto huwa inawasaidia kuwapunguzia pengine wasiwasi ya kutokula vizuri wasiwasi ya kutokula chakula chao kwa wakati kwa sababu kulikuwa na pengine barafu ama kulikuwa na baridi jingi. Na imesaidia sana wale wakulima ambao wanafanya shughuli za ukulima wa ngombe. Hata kwao pia wana amuka mapema bila kujali kwa sababu hakuna baridi ambayo itawazuia. Pengine kwenda kuwalisha mifugo zao ina wasaidia pakubwa sana katika kuhakikisha mifugo zao zina kuwa mzuri kabisa. Na hata mimea zinaota kwa haraka. Kama mmea ukipanda pengine mwezi wa pili wa mwaka baada ya mwezi kama tatu hivi mwezi wa nne zitakuwa zimeanza kuwa watano zitakua chakula zote na mimea yote itakuwa imeanza kukuwa tayari. Na unaeza pokea mavuno mengi kwa sababu kila mmea huwa unapenda joto ndiposa uweze kuzaa vizuri. Na joto pia huwa inasaidia sehemu ambazo pengine watu wako na shida tofauti tofauti kama kifua kikuu kama pengine kutopumua mzuri. Kama pengine watu wako na shida tofauti tofauti ambayo wakikaa kwa baridi hawawezi faulu. Sasa kwa joto wana ishi mzuri kabisa. Kwa sababu hakuna ile baridi ambayo inawaingia ndani ya mwili ama inawafunga kutopumua mzuri ama kukua na kifua kikuu ama kukua na mafua ambayo haiishi mara kwa mara. Na kwa hakika joto ni moja wapo ya vitu ambavyo vina tufanikisha sisi kuwa wakulima wazuri, kuhakikisha mimea zinaota kwa wakati.

Maramingi ukitaka kupokea maoni kwa wageni vizuri, unakuwa mnyamavu, unakuwa mtu ambaye pengine, unawadidhia sana, baada ya kuadhidia, unanyamaza, unawaskiliza, hapo utapokea maoni mengi sana. Alafu, ukitaka kujua kama mgeni wako, atakuwa ni mtu ambaye anachangia vitu, ni wewe kuanzisha pengine ile hadidhi ambayo pengine inamguza adhidi nzuri na unamukaribisha vizuri. Na mara kwa mara unapo wakaribisha wageni vizuri, uakikishe kama ni kulala, wamelala mahali pasafi, wamekula chakula kizuri, wamekaa mahali pazuri. Kila mara kwa hakika utaeza kupata maoni mazuri. Lakini ukieza kuwalisha pengine chakula ambacho si kizuri kuwalisha chakula ambacho si kitamu ama mara nyingine hau wakaribishi vizuri. Kwa hakika maoni yao pia yatakua yanalenga kuto jali kwao kwako. Lakini nimeona kama wageni wakitutembelea. Huwa inakua ni desturi ya kuwa mugeni akija, unamukaribisha kama mfalme, unahakikisha masilahi yake yako mazuri, unahakikisha analala mahali pazuri, unahakikisha hata penye anakaa, anakaa maali pazuri. Kama ni chakula unampea kwa wakati kama ni muda wako unampea muda wako wote. Wa mazungumuzo, wa kumusikiliza. Na unakuwa mnyamavu kwa mambo mengi ndiposa uweze kusikia zaidi kutoka kwake. Kama babu yetu alikuwa anatufunza ukitaka kujua mtu zaidi kuwa mwepesi wa kunyamaza lakini unamuadidhia. Kitu ambacho kinamufraisha. Na hapo na hapo utaeza kumujua zaidi kwa sababu ataanza kufunguka na akuambie pia adidhi zake ambazo ni mingi na hizo adhidi atakuambia kama wewe unyekua mtu wabkuongea na yeye lazima uanzishe maongezi na yeye nae ikianza kuongea ukue mtu wakusikiliza sana kuliko kumurudishia kabla ajmaliza pengine kitu ambacho anaongea. Na hapo ndipo nilijua ukitaka mgeni aongee mazuri kukuhusu ama atoe maoni yoyote ambayo pengine angependa kukuambia lakini anaogopa kuwa mtu ambaye unamufraia yule mgeni unazungumuza pamoja unamsikiza zaidi unamchekesha unacheka pamoja hapo kwa hakika utapata abari yote kuhusu uyo mgeni na hata maoni yake atakuambia kwa uwazi bila kukuogopa maali popote na hiyo imetusaidia sana sana kueka ushirikiana wetu mzuri na wageni na ata watu wote ambao wanakuja kututembelea kwa sababu hauezi pata pengine uwezi pata maoni mazuri kutoka pengine kwa watu wengine kama aujakua mtu muaminifu na maramingi uki kutana na mtu yeyote ambayo pengine unataka kutoa maoni kutoka kwake kuwa ni mtu ambao unatulia. Kuwa ni mtu ambaye unapenda kumwelekeza, kumuonesha, tunaendaje, unamsikiza zaidi na kwa kumsikiza hapo utaweza kufaidika sana kwa sababu ataeza kukueleza vitu vingi ambavyo pengine wewe haujui. Halafu unakumbuka mara nyingine unakuwa mtu wa kushirikiana na wengine kwa lolote lile ambalo wako nalo. Kama wako pengine na mziba, kama wako pengine na mazuri ambayo wanataka muongee kwa pamoja, mnaketi chini, mnaongea, mnakubaliana, mnasuluisha chochote ambacho pengine kime wakumba. Na hapo utatoa maoni mazuri kutoka kwa watu wengine na mtaendeleza urafiki wenyu vizuri sana. Kwa hakika kutoa maoni kwa watu wengine si raisi tu ila inachukua mtu ambaye amekaa na watu wengine, amezoeana nao na nimuaminifu ara wakimuita wakikaa au anaweza kuchangia yale mazuri na anaeza kuleta ndoto ama maono ambaye yatawasaidia kuafikia pengine shuguli zao za kila siku. Na hapo maoni au.

Kwa kweli napendelea kitanda kigumu, kitanda ambacho kiko na uwezo wa kukaa miaka mingi kabla hujanunua kingine. Mara mingi watu huwa wanakosea wanaenda wananunua pengine vitanda ambavyo vinametameta ama vimeundwa na umaridadi mwingi. Lakini ukiangalia vizuri pengine havina yale matirio magumu ambayo inasaidia kukaa sana. Lakini ukipata kile kigumu, kinaweza kukaa kwa muda mrefu, kinaweza kukusaidia wewe mwenyewe ukitumie ukiache na hata wale ambao wanakuja nyuma waweze kukitumia. Na mara mingi huwa na faida zake kwa sababu kitu ya kwanza utapata usingizi ulio mnono, usingizi ambao haukusumbui pengine hata umeenda kitandani kulala halafu ukashtukia umeanguka chini ama unashtukia mlio unatokea mara moja. Na huwa kinasaidia pia kwa sababu wanasayansi wanasema mtu yapaswa alale mahali ambapo ni pazuri, mahali ambapo hatingiki tingiki usiku ndiposa aweze kupata usingizi mwanana na mzuri. Na huo usingizi mzuri utapata tu kwa kitanda ambacho ni kigumu, kitanda ambacho hakiwezi tingika tingika unapolala usiku. Halafu lingine ambalo ningependa kuongezea kuhusu kitanda kigumu ni vile kimetengenezwa pengine na mbao zake ambazo ni za kiasili. Huwa inasaidia sana kupigana na mchwa na wadudu wengine ambao wanapenda kukula vitanda. Na hata itakusaidia kwa muda mrefu kutokununua kitanda kila wakati kwa sababu ya mbao pengine ambayo imetumika ni mzuri na ni mzito na ni ngumu haiwezi liwa na wadudu wowote kila mara. Halafu kile kitanda pia huwa kinasaidia pakubwa sana kwa sababu kiko na uwezo hata wa kuwabeba watu wazito. Mara mingi utapata mtu mzito akienda pengine kulalia kitanda cha umaridadi ambacho si kigumu kitavunjika. Na hata wakati mwingine hakitamsaidia sana kumpea uzingizi mzuri kwa sababu atakuwa na wasiwasi pengine akilala juu yake kidogo anaweza shtukia ameanguka chini lakini ukipata kigumu kinakuwa kizuri kwa watu ambao ni wazito hata wakilalia wako na uwezo wa kukaa muda mrefu na anajua atakuwa na uzingizi mzuri ambao utamwezesha kukaa mpaka asubuhi. Ama hatakuwa na tatizo lolote usiku anapolala. Mara mingi unapata mtu akipenduka anasikia mlio na hiyo inasababisha mtu asipate usingizi mzuri na mwanana na inamfanya mara mingi akuwe na shida mingi hata ya mbavu. Unaona mtu anapatikana mbavu inamuuma, mgongo inamuuma kwa sababu ya kitanda pengine alilalia ni chepesi ama hakijaundwa na mbao ngumu. Pia kitanda kigumu kinasaidia sana katika pengine unaweza hata mara ingine unaweka mahali ambapo unaweka vitu zako na hizo vitu vizito zenye umeweka haziwezi tingiza kile kitanda inakuwa tu imesalia hapo unaweza weka chochote ambacho unataka pengine pale mbele kwa kichwa ambapo umeunda vibao vya kuweka vitu ndani na hiyo inasaidia sana. Halafu umuhimu wake mwingine ni mojawapo ya kitanda ambacho kinaweza kaa kwa muda mrefu sana hata ukawapea watoto wako na watoto wako nao wakasalia nacho mpaka wakapea wajukuu sasa kinasaidia kupunguza gharama ya kununua kila wakati si kila wakati utakuwa unaenda dukani unaenda kubadilisha kununua kingine bali utakuwa na uwezo wa kutulia, kukaa kwa muda mrefu, hata usahau kama kunakuanga na kununua pengine kitanda mara kwa mara kwa sababu ya uzuri wa kitanda kigumu. Na hivyo, pengine ningependa kuwaelekeza wenzangu kama unataka usingizi ulio mwanana, usingizi mwororo, usingizi mzuri hakikisha unatafuta kitanda kizuri ambacho ni kigumu chenye kitadumu muda mrefu na hata ukikilalia hautakuwa na wasiwasi ama hautakuwa na woga eti kinaweza vunjika usiku.

Kwa kweli ningependa kujaribu mchezo wa mpira wa mguu. Mara mingi nimekuwa nikicheza mchezo tofauti tofauti kama kuogelea, mashindano ya kuogelea, na ile ya vikapu. Lakini sija jaribu kucheza mchezo wa mpira wa mguu na hiyo imekua ni mojo wapo ya ndoto yangu ambapo nataka siku moja nami pia niwe mchezaji hodari ambaye anapenda kupigania timu yake. Na huo mchezo wa mpira mguu huwa unanifurahisha kwa sababu ukona wakati mwingi na mara mingi watu huwa wanakuwa na uwezo wa kufanya zoezi mzuri ya kuhakikisha mwili. Wao, uko na misuli tinginya na hako na mwepesi, hako na uwezo wa kucheza vizuri. Ukilinganisha na pengine mchezo ambao na mchezo wa vikapu. Na si mchezo ambao unahitaji zoezi kali. Lakini kitu ambacho kinanifrahisha na mchezo wa mpira wa mguu. Ni mojawapo ya mchezo ambao mutaamuka asubuhi mufanye zoezi. Na si zoezi tu ila huwa munafanya zoezi. Baadhii ya zoezi kali sana ambayo huwe inafanyika ni zoezi ya mpira wa mguu. Kwa sababu ilo zoezi lazima ulifanya ndiyo ukuwe mwepesi, uwanjani, kwa kucheza, kwa kugawa mpira, kwa kuhakikisha, unaona lango, na kwa kuahakikisha ata mara mingi unafunga pengine bao. Na hiyo mchezo imekuwe ikinipendeza kwa sababu nilikuwa naono ndugu yangu mkubwa ambayo alikuwa anacheze na alikuwa na uwezo wakupigia zoezi, vizuri, akawa mwepesi. Sasa alikuwa akifikia tu kwenye sanduku la kufunga bao, hangekosa kufunga, alikuwa ni mfungaji wamabao hodari sana. Aliyekuwa ana shangiliwa na watu wengi na hata alikuwa na chezea timu ya taifa kwa kuwa wakilisha katika michezo tofauti tofauti ya mpira wa mugu ambapo mara mingi walirudi na kikombe yake kuwa amechangia kurudi na hicho kikombe na ilikuwa ni furaha ya inchi kubeba ushindi ama kushinda shindano lolote na waibuke washindi. Sasa mimi kwangu michezo wa mpira wa mguu ni moja wapo wamchezo wa kipekee ambapo watu huwa wanafanya zoezi nzuri huwa wanagawana mpira mzuri ukiwaona uwanjani wanapobisha wanapogaragaza mpira mara wanapo hakikisha wanaenda kufunga bao la ushindi ama kukomboa timu kutoka nyuma pingine walikuwa wamelazwa bao sasa hawa wanakuja wanakomboa lile bao na hata wanaongeza mengine kadha zaidi na kwa hakika. Mimi kama kuna kitu ambacho na kufanyia zoezi sana ni kujaribu ule mchezo wa mpira wa mguu na sikujaribu tu bali nataka ni kuwe ni mtu ambayo najulikana njini na kukote njini. Na hata ulimwengu mzima kwa kucheza vizuri na kuhakikisha mchezo ambayo anacheza kwa umakini na kwa ubora wake ambayo inaumwezesha kukua mchezaji bora na ata kubeba bendera ya inchi ya yetu na hata kuwakilisha vizuri sana kwa kila hatua ambayo tunasonga mbeli na hiyo imekuwa ni tamaa yangu na narandote yangu kukua mchezaji mzuri wa mpira wa mguu na si mchezaji mzuri tu bali ni hodari. Na hako na uwezo wa kubadilisha pengine mchezo kama umekataa kwa haraka sana na niwe mfungaji wa mabao hodari. Na diposa nafanyia ilo jambo shughuli kubwa sana ya kuhakikisha kila asubuhi napigi zoezi kile jioni. Kucheza ule mpira na si kucheza tu ule mpira wa mguu bali kukua mtu hodari ambayo atakubalika injini na hata kiende inje inje. Atakuwa na uwezo wa kusajiliwa na auziwe hiyo timu na afanye bidii zake zote hiyo ndiyo imekuwa ndoto yangu kubwa na najua moja wapo ya hii siku bila shaka itatimia ambapo ndakuwa na uwezo wa kuwa mchezaji bora. Na uwezo wakuwa mchezaji moja wapo wakipekee sana ambaye.